Napenda sana wanyama wanaofugwa majumbani. Hasa, mbwa na paka. Mbwa hunivutia kwa sababu ya uaminifu wao, urafiki na uwezo wao wa kulinda na kusaidia binadamu. Paka nao, napenda kwa sababu ni watulivu, wasafi na wana tabia ya kupenda uhuru wao. Pia, napenda wanyama wa porini kama simba na tembo. Simba wanawakilisha ujasiri na nguvu. Wakati tembo, wanoonyesha hekima, kumbukumbu nzuri na mshikamano wa kijamii. Kuwaona wanyama hawa, hunifanya kuthamini uzuri na utofauti wa maumbile. Zaidi ya hayo napenda wanyama wa majini kama samaki na pombo samaki wanavutia kwa rangi zao na mwendo wao wa kupendeza majini huku pombo wakijulikana kwa akili na urafiki wao kwa binadamu wanyama hawa hunipa furaha na kunifanya ni heshimu mazingira yao ya asili.

Nilipokuwa utotoni, nilipenda sana kucheza michezo mbalimbali na marafiki zangu. Michezo kama mpira wa miguu, rede na kuruka kamba ilinipa furaha na ilinisaidia kuwa na afya njema. Nilifurahi sana muda wa kucheka na kushirikiana na wenzangu. Pia, nilipenda kusikiliza hadithi na kusoma vitabu vidogo vya hadithi. Hadithi zilinichochea kufikiria na kuota ndoto kubwa na mara nyingi nilijikuta nikijaribu kuigiza wahusika niliowapenda. Hii ilinisaidia kukuza ubunifu na uwezo wakufikiri kwa kina. Zaidi ya hayo nilipenda kusaidia wazazi au walezi wangu katika kazi ndogo ndogo za nyumbani. Kupitia shughuli hizi nilijifunza kuwajibika mapema na kuthamani kazi. Uzoefu huo ulinijenga kuwa mtu mwenye nidhamu na anayependa kushirikiana na wengine.

Ninakumbuka vizuri kumbukumbu moja ya utotoni kuhusu michezo nilio kuwa na cheza na marafiki zangu jioni baada ya kutoka shule. Tulikuwa tukicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa wazi karibu na nyumbani. Bila viatu na bila kujali sana matokeo. Kicheko, kelele na furaha ya kuwa pamoja vilifanya muda uwe wa kipeke sana. Kumbukumbu hii ilifanya iwe maalumu kwa sababu haikuhusisha vitu vya gharama au mipango mikubwa bali ilijengwa juu ya urafiki na furaha ya kweli tulijisikia huru salama na tuli tulithaminiana sana kama watoto mchezo ulikua njia yetu ya kuonyesha umoja na kushirikiana bila tofauti yoyote pia nakumbuka safari moja ya kifamilia, tuliofanya kwenda kutembelea bibi yangu kijijini, tulifurahia safari yenyewe kula vyakula vya asili na kusikiliza hadithi za zamani kutoka kwa bibi. Muda huo, uliniunganisha zaidi na familia yangu na kunifanya nijivunie mzizi yangu. Ninapo kumbuka mambo haya leo. Ninahisi furaha na shukrani kubwa. Hunifaya nitabasabu na kutamani ule urahisi na usafi wa moyo wa utotoni. Kumbukumbu hii hunipa nguvu na faraja na unikumbusha umuhimu wa familia urafiki na kufurahia mambo madogo maishani.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mapya na mitazamo tofauti. Kufanya kazi katika timu hunipa fursa ya kujifunza kutoka kwa wenzangu, kubadilishana uzoefu na kupata suluhisho bora zaidi. Pia, hunifanya nijisikie sehemu ya kitu kikubwa kinachofanya kazi kuelekea lengo la pamoja. Hata hivyo, pia napenda kufanya kazi peke yangu pale ninapohitajika. Kufanya kazi binafsi hunipa nafasi ya kuzingatia kwa kina, kupanga mawazo yangu vizuri na kutekeleza majukumu yanayohitaji umakini mkubwa bila usumbufu. Njia hii hunisaidia kuongeza ubunifu na ufanisi. Kwa ujumla, hupendelea mchanganyiko wa njia zote mbili kulingana na aina ya kazi. Kazi zinazohitaji ubunifu wa pamoja au maamuzi makubwa hufaa kufanywa kwa timu. Ilhali, kazi zinazohitaji umakini binafsi hufaa kufanywa peke yangu. Hii hunisaidia kupata matokeo bora. Mwisho, uwezo wa kufanya kazi peke yangu na pia kushirikiana na wengine hunifanya niwe mfanyakazi anayebadilika kirahisi. Ninathamini sana mazingira yanayoruhusu ushirikiano na pia kuheshimu mchango wa mtu binafsi. Kwa kufanya hivyo, kazi hufanyika kwa ufanisi na kwa mafanikio zaidi.